Huwa natumia muda karibu saa tano au masaa masaba mtandaoni kwa siku inategemea siku ni ya kawaida au wikendi lakini hiyo siku hiyo ndiyo wasani wangu hii ndio inaweganyika. Kuanzia saa nane hadi saa tisa whatsapp, instagram na x kuongea na marafiki na familia kuangalia stories, memes au abdeza haraka. Moja hadi mbili youtube kujifunza tech, kuangalia comedy clips au kusikiliza playlist. Kuna side moja side ina task za voice recording hii nakuwa productive inaniongezea coins. Lisaa limoja kukaa chini kujibu emails au kuangalia jumia au jiji kununua vitu au kufanya research kwa side projects zangu za tech.